Mimi husherehekea siku ya kuzaliwa kwangu kwa nyumba But kwanza, mimi huenda church, naombewa kidogo, then nanunua keki. Inakatwa, inawekwa the candles, tuashiria miaka yangu ya kuzaliwa. Na kwa sababu mwaka wangu ya kuzaliwa huanga 30th at the end of the year. Huwa tunasherehekea pia na sikukuu ya kuvuka mwaka.

Ndiyo nikamilishe kazi kwa haraka mimi huwa nimejipanga zaidi. Huwa napanga kazi yangu na najua nitaanza na lipi na ntamalizia na lipi so haikuwangi hard ukijipanga. Mtu mwenye hajajipanga ndiyo anakuwanga na shida kidogo kidogo lakini ukishajipanga mambo yote hukua nywee so ni blanda sana kufanya kitu bila kujipanga.

Mimi kwa kawaida mimi hulala masaa nane. Kwa hivyo kama ni saa tano ndiyo namaliza kusoma na kuoga. Apo naanza kulala then after eight hours ndiyo naamka I think inakuanga healthy pia na imerecomendiwa na doc so me i sure i sleep at eight hours ndio akili pia nayo iweze kureflect na iweze pia kurenew again.

Mimi nina kipawa cha kukimbia. Mimi ni athlete sometimes but mimi ni amateur But napenda kukimbia sana kwa sababu I think it is my talent. Na mi hutrain hard. Na na siku moja tu itajipa mimi ni mtu wa masafa marefu and I think siku moja itajipa sir God atahelp.

Mimi ni mtu napenda kuwa na body fiti, soo napenda chakula kiko na mafuta. Mi husema haribu mwili yako huku, tutapewa mwili mpya mbinguni, lakini ile mafuta mingi sana. But napenda chakula kiwe na mafuta juu ya ile kazi yenye mimi nafanya, soo inadeplete sana carbohydrates na mafuta, soo lazima chakula changu kiwe na mafuta, hiyo ni lazima.

Kifaa cha teknolojia chenye siezi ishi kama hakipo ni simu yangu. Simu yangu ndio kila kitu. Hii simu ndio unisaidia kufanya mambo mingi sana. Kwanza kama kusoma baruapepe ambazo zinakuja za kampuni. Na pia kama mwajiri wangu akona ishu na mimi ananiambia through the phone. So hii ndio kitu ya teknolojia yenye siezi wacha.

Ndiyo, mimi kama athlete, kwa sababu nimesema na napenda kukimbia sana, mimi hupanda milima, napenda kupanda milima, lakini sio ile steep sana, ni hiii milima tu ya kawaida, ile steep ambayo mtu anatumia ropes, like mountain climbing, hiyo nayo mimi nikona phobia ya heights, so hiyo huwa naogopa, but hii milima ingine ya kawaida, mimi napanda na nakwea vizuri sana.

Mi timu ya michezo yenye nafuata ni Arsenali. Inacheza English Premier League. Arsenal nimeanza kuhishabikia tangu elfu moja na mia tisa na tisini na nane after the World Cup. Ju nilikuwa napenda u mcheza ji alikuwa anaitwa Thierry Henry. So minikaanza kufuatilia Arsenal. Arsenal inacheza football vizuri sana. So hadi saa hii ndio inatop the league.

Mimi hupenda kupiga picha kila mahali ninapoona mandhari mazuri ama ni place new mimi napenda kupiga picha sana nikona gallaery kubwa sana in my phone so napenda kupiga picha sana napenda iwe kama kumbukumbu kila siku nikue najua hii picha ni yangu ni mimi nillipigwa.

Mimi kwanza ni mwanamandhari na sipendi sana plastiki. Plastiki kama ni chupa huwa tunarecycle. Kama ni karatasi kuna vile tunazichukua. Kuna kampuni ambayo inanunua hizo karatasi So wakati mimi niko na bucket yangu ya kumwaga uchafu kuna kampuni ambayo inakuja, inazisort, inapeleka hiyo waste ya plastik.

Ndiyo mimi napenda kujaribu vyakula vipya, aswa vyakula vyauswahilini. Sababu mi upenda napata nitamu sana, lazima ni jaribu jaribu. Mimi I like cooking, napenda napenda hizo cooking shows, documentaries. Na napenda kutangamana na watu wengi ndo nijue vyakula mbali mbali mpya zanyo mimi wanyo sijawaionda. Nani hapendi kitu mpya?

Mimi utowa mchango sadaka sio sana. Napenda kutowa michango kwa sababu najwa huu mchango maybe utasaidia mtu sana sana kuchangia watoto wanao kosa. Ninii sare ya shule ama wanao kosa fees ama pia watu ambayo wajiwezi in the community so napenda kutowa michango ile ambayo inasaidia.

Mimi kitukinacho nifanya nicheke ni komedi, komedi kama za Trevor Noah, Churchill na makomedian ni wengine. Mimi hivyo ndo vitu ambavyo vinanifanya nicheke na nifurahie. Napendacomedy shows sana na pia kuna hizi short films ambazo ni comedy like. Hizo ndo mi napenda zinanifanyanga nacheka na najivinjari vizuri.

Mi ninapoamka kwanza huwa namshukuru Mola kwa sababu ya kuniweka usiku mzima. Halafu nikitoka hapo naenda natengeneza chai nakunywa chai yangu then nachukuwa maji yaliokoga naenda naoga Then after kuoga, hiyo mambo ingine nafanya badaye ni kujipanga panga na kuvaa nguo halafu kuelekea kazini moja kwa moja.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni New York City. Huu ndo mji ambao mimi huota na kila siku na natafuta pesa ili niweze kutembelea mji wa New York City. Nadhani New York iko na vitu mingi za kiteknolojia na pia kuna watu mbali mbali na pia kuna raha na starehe zake ya kuwa huko New York City. I think it will be a good place for me.

Kima niliojifunza maishani ni kuwa na subira na kuwasikiliza watu na kuadmit saa zenye niko na mashida So na pia kushare na watu mambo moja, mbili, moja, mbili wenye na amini na pia always keep my enemies closer every time. Na kuwa friendship na watu na pia kujikalia na mambo yako bila kusumbuana na watu wengi.

Mimi ununua vitu mingi kwa kutumia simu na pia shopping yangu yenye nafanya na tumia simu. Kwa sababu ikona iyo in up ya Mpesa ambayo mimi utumia kwa ukubwa sana. Mshara wangu nalipwa kwa Mpesa So inabidi na tumia iyo simu kulipa vitu na kununua vitu kupitia Mpesa So lazima nitumia simu, aina otherwise.

Inacho nifanya ni furahi sana, mostly inakuanga my kid. When I'm playing with my kid, I love it huwa tunacheza mchezo sana na tunapenda kucheka cheka. Na pia huwa anani bamba saa zenye namuangalia. Inakuanga so experience moja safi sana. Ukicheka cheka na mtoto wako, huwa inabamba sana. It's an experience you can't explain.

Wakati nikona wasiwasi, mimi ujipea time sana ya kuthink, alafu na cooldown kidogo, naangalia ni wapi naeza kaa nikiwa peke yangu kwanza, nijisol search, alafu nawaza, naangalia which is the best way, kutoka kwa in that situation, kama siwezi, basi natafuta mtu kando, mwenye mimi sijui, anaeza nielezea vile ya kufa.

Kazi ninayoichukia ya nyumbani ni kufua nguo. Kwa sababu kazini sana sana huwa hatupendi kuinama So nikiinama sana for long mgongo wangu huwa waanza kuuma So kufua nguo ndio kazi ambayo naichukia kabisa. Halafu pia ukitumia hizo detergents kuna zingine ukieka kwa maji zinaanza kukubambua ngozi So unapata skin care yako iko vibaya sana so kufua ndio kazi ambayo sipendi.

Mara nyingi mimi huwa nacheza na mpenzi wangu ama mtoto wangu mdogo. Hao ndio watu ambao huwa tunacheza cheza sana na tunapenda kucheza kwa sababu inaleta raha, inaleta furaha na pia tunaweza kujuhana zaidi na pia inaongezea mapenzi kati yetu wawili. So napenda kucheza na my wife na the small kid.

Sini nayo ipenda ya matunda ni ya passion Passion fruit Exactly. Inakuanga so good alafu na sifili kiwa healthy. Alafu pia harufu yake pia naipenda. Juu ukiweka kwa maji baridi ice cold alafu ukunywe wee. Siku yako inakuwa vizuri na feel inakuwanga refreshing sana wakati nakunywa.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili kila siku, hakuna siku ambayo inapita mimi nakosa kufanya mazoezi ya mwili. Kwa sababu najua ukitaka mwili wako usiwe umelegea lazima ufanye mazoezi kabisa na lazima ukuwe umekula vizuri. Ndo ufanye yale mazoezi mimi kila siku nafanya mazoezi hata kutembea kuenda kazini ama kuendesha baiskeli bado ni mazoezi.

Mazingira ya kazi huwa mazuri kwa sababu waliotuajiri pale wanakuanga watu wapoa sana. Watu unaongelesha, watu wanakuelewa, kama unashida fulani pia wanaeza kusaidia. Halafu hakuna mtu anakutetesha, kila mtu mwenye ako pale anajua ni kazi gani ilimleta kwenye kampuni. Na kila mtu anajua ni wapi anataka ile kampuni ifike. Halafu pia huwa wanatuongezea mshahara, wanatupea tips, soo hiyo ndo kitu inanifanya vizuri.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni wa rugby, mimi nina mwili mnene na mkubwa, so nikona nguvu kiasi, ningependa kujaribu rugby nione venye inaeza nipeleka, kwa sababu pia mimi nikona mbio na nikona mwili, naeza jaribu rugby nione kama naweza ama bado mimi nitakuwa amateur the rest of my life, rugby is my choice.

Mimi kwa ukuta wangu ya chumba rangi yangu wenda na thimu so thimu yangu inakuangani blue napenda sky blue sana so that is my favorite color i think nyumba imepa kwa rangi ya blue inanyonyesha nga ni kama bahari ni kama skies yaani uwa inanivutia sana so blue is my rangi na hiyo ndio yenye napenda kabisa.

Ndiyo napenda kuenda pwani kwa sababu ya ufuwa wa bahari na pia kununua samaki wakati wa krismasi ama wakati wa easter So napenda kuenda kule pwani kabisa na pia kuingia kwa ferry na kutembelea Forty Jesus kuona vile kuko na pia kutembelea mandhari mengine around.